Napenda kufanya kazi na wengine, lakini pia nina uwezo wa kufanya kazi pekee yangu inapohitajika. Kufanya kazi na timu, hunisaidia kubadilisha mawazo, kujifunza kutoka kwa wengine, na kupata suluhisho bora kwa haraka. Pia, huongeza motisha na kufanya kazi iwe rahisi na yenye ufanisi zaidi. Hata hivyo nikiwa pekee yangu, ninaweza kuzingatia sana kazi, kupanga muda wangu vizuri na kukamilisha majukumu bila usumbufu. Kwa hivyo, naona ninaweza kufanya kazi vizuri katika mazingira yote mawili, kulingana na aina ya kazi na malengo yanayotakiwa.

Ndiyo, nimewahi kutembelea ziwa na ilikuwa ni uzoefu mzuri sana, ambao siwezi kuusahau kwa urahisi. Mara ya kwanza, nilipofika kando ya ziwa, nilihisi utulivu wa kipekee kwa sababu ya upepo mwanana, sauti ya maji yakinipiga ufukweni na mandhari ya kuvutia iliyokuwa imezungukwa na miti na mazingira ya asili. Ilikuwa tofauti kabisa na kelele za mjini na ilinipa nafasi ya kupumzika na kufikiria kwa kina. Nilipokuwa pale, niliona shughuli mbalimbali kama vile wavuvi wakivua samaki kwa kutumia mitumbwi yao, watoto wakicheza karibu na maji na watu wazima wakikaa kando ya ziwa wakizungumza au wakitazama mandhari. Hii ilinifanya nitambue jinsi maji yanavyokuwa muhimu katika maisha kila siku ya jamii zinazozunguka ziwa. Pia, nilijifunza mengi kuhusu utamaduni wa watu wa eneo hilo na namna wanavyotegemea ziwa kwa riziki yao. Mbali na ziwa, nimewahi pia kutembelea mto na uzoefu huo ulikuwa tofauti kidogo lakini wa kuvutia pia. Mto ulikuwa na mkondo, unaotiririka kwa kasi, maji safi na kelele ya kupendeza ya maji yanapogonga mawe. Kutembea kando ya mto kulinisaidia kujisikiza karibu zaidi na mazingira ya asili na ilinifanya nijisikie huru na mtulivu kiakili. Kwa jumla, kutembelea ziwa au mto kunanipa hisia ya amani na kunikumbusha uzuri wa mazingira ya asili. Ni maeneo ambayo hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kujifunza kuhusu mazingira na kufurahia muda wa utulivu mbali na shughuli nyingi za kila siku.

Napenda kufanya mambo mingi na familia yangu, kwa sababu muda ninautumia nao hunipa furaha, amani na kunifanya nijisikie nipo nyumbani kweli. Moja ya mambo ninayopenda sana ni kukaa pamoja na kuzungumza, kushurikiana hadithi za maisha ya kika siku, kucheka na kushauriana kuhusu changamoto au mipango ya baadae. Mazungumzo haya, hunisaidia kuimarisha uhusiano wetu na kuelewa zaidi. Pia, napenda kula pamoja na familia hasa wakati wa chakula cha jioni au wakati wa sherehe maalum. Kupika pamoja au kula chakula cha nyumbani, kunanipa hisia ya umoja na hunikumbusha umuhimu wa familia katika maisha yangu. Wakati mwingine, tunapenda kujaribu mapishi mapya au vyakula vya kitamaduni, jambo ambalo hufanya muda wetu uwe wa kufuraisha zaidi. Zaidi ya hayo, napenda kutembelea ndugu au kwenda matembezini pamoja, kama vile kuenda bustanini, kutembelea maeneo ya asili au kuhudhuria matukio ya kifamilia. Safari hizi, hutupa nafasi ya kupumzika, kufurahia mazingira na kuunda kumbukumbu nzuri za pamoja. Kwa jumla, ninapenda kutumia muda na familia yangu kwa sababu hunipa msaada wa kihisia, motisha na furaha ya kweli. Kila ni napokuwa nao, najisikia nikiwa na nguvu zaidi, na tayiri kukabiliana na changamoto za maisha.

Ndiyo, navaa miwani na imekuwa sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku. Nilianza kuvaa miwani baada ya kugundua kuwa macho yangu yalikuwa yanachoka haraka hasa nilipokuwa nasoma kwa muda mrefu au kutumia simu na kompyuta. Wakati mwingine nilikuwa naona maandishi kwa ukungu au kuhisi maumivu ya kichwa. Ndipo nikaamua kuenda kupima macho yangu. Baada ya vipimo nilishauriwa kuvaa miwani ili kusaidia macho yangu kuona vizuri na kupunguza msongo. Kwanzia nilipoanza kuvaa miwani maisha yangu yalibadilika kwa njia chanya. Naweza kusoma bila kuchoka haraka, kuona vitu kwa uwazi zaidi na kufanya kazi zangu kwa ufanisi. Pia imenisaidia sana katika shughuli zinazohitaji umakini mkubwa wa kusoma, kuandika na kufanya kazi ya kutumia skrini muda mrefu. Miwani imenipa faraja na kunifanya nijiamini zaidi katika shughuli zangu za kila siku. Zaidi ya kusoma, zaidi ya kunisaidia kuona, miwani pia imekua sehemu ya mtindo wangu binafsi. Kuna aina na mitindo mingi ya miwani. Na kuchagua ile inayonifaa kuna kunanifanya nijisikie nadhifu na wa kisasa. Wakati mwingine watu huona miwani kama ishara ya umakini au umaridadi. Jambo ambalo hunipa hisia nzuri zaidi ninapovaa. Hata hivyo kuvaa miwani kunahitaji uangalifu na nidhamu. Lazima nihakikishe ninaitunza vizuri, kuisafisha mara kwa mara na kuepuka kuikalia au kuiacha sehemu isiyo salama. Pia nahakikisha nafanya vipimo vya macho mara kwa mara ili kujua kama nguvu ya miwani bado inafaa au inahitaji kubadilishwa. Kwa jumla kuvaa miwani siyo tatizo kwangu bali ni msaada mkubwa. Imenifundisha umuhimu wa kujali afya ya macho na kuchukua hatua mapema pale ninapogundua mabadiliko. Miwani ina imenisaidia kuishi, maisha ya kawaida, kufanya kazi zangu vizuri na kuona dunia kwa wazi zaidi kila siku.

Hili ni swali lenye maana kubwa. Kwa sababu, chakula ni sehimu muhimu ya maisha yetu na jinsi tunachokula kinaadhiri afya yetu nishati na furaha. Kwa upande wangu, napenda kukula chakula kisicho na mafuta mingi, lakini si kwa sababu napenda chakula kisicho na ladha. Bali ni kwa sababu, chakula kidogo cha mafuta huwa chenye afya zaidi, kuchangia mwili wenye nguvu na kunipa nishati ya kudumu bila kusababisha uchovu au uzito wa ziada. Kwa mfano, napenda kula matunda, mboga mboga nafaka nzima na proteini safi kama samaki au kuku. Chakula hiki hunisaidia kuwa na mwili mwenye afya, unyeti wa akili na hudumisha afya ya moyo na mifupa. Pia, unapo kula chakula kisicho na mafuta mengi mara nyingi huwa na vitamini na madini mengi. Jambo ambalo, uimarisha kinga ya mwili na uchangia ngozi nzuri na nguvu za kimawazo. Hata hivyo, siwezi kukanusha kuwa chakula chenye mafuta kidogo pia kinaladha na mara nyingine hunifanya nijisikie vizuri kima wazo na kwa hisia. Napenda chakula kidogo cha mafuta kama siagi, mizeituni au mafuta ya parachichi kwa sababu ni chakula chenye afya kinacho ongeza ladha bila ya kuwa hatari kwa mwili. Napenda mchanganyiko wa latha lakini kila wakati ni kizingatia afya yangu na mwili, afya yangu na nguvu za mwili. Kwa kifupi napendelea chakula kisicho na mafuta mingi lakini bado nachanganya vyakula vyenye latha kidogo ya mafuta kwa ajili ya furaha ya kula. Hili linafanya maisha yangu ya kila siku kuwa salama, yenye nguvu na yenye furaha kidogo kila nikilia. Ikiwa na yenye furaha kidogo kila nikila. Mimi ni mtu ambaye najali sana afya yangu na siwezi taka kukuwa na afya mbaya kwa sababu ya mafuta mingi. Kwa hivyo, ndiyo mana napendelea kula chakula kisicho na mafuta mingi.

Hii ni moja ya maswali na ninayopenda sana kujibu kwa sababu kusimamia muda kazini ni kipengele muhimu sana cha mafanikio na usawa wa maisha. Kwa upande wangu, napendelea kutumia mbinu mbalimbali kuhakikisha nikiweka muda wangu kazini nikimaliza majukumu yote bila wasiwasi nyingi. Kwanza napanga ratiba ya kila siku kabla ya kuanza kazi. Hii inahusisha kuandika kazi zote muhimu zinazohitaji kutimizwa kuzipanga kwa kipaumbele na kutenga muda maalum kwa kila mmoja. Kwa mfano kazi zinazohitaji umakini mkubwa huwa zinapewa muda wangu wa asubuhi wakati akili zangu bado ziko sawa. Na kazi zinazohitaji mawasiliano au mikutano zinapangwa baadaye mchana. Hii inanisaidia kufanya kazi kwa ufanisi na kuepuka kuchanganyikiwa na kuchelewa. Pili, napenda kuzidisha muda wa mapumziko kidogo kati ya kazi. Hii ni mbinu nzuri ya kudumisha umaskini na nishati. Hata kupumzika kwa dakika tano, kutembea kidogo au kunywa maji. Kuna nisaidia kuondoa uchovu wa akili na kurudisha motisha ya kufanya kazi. Mbinu hii inafanya nifike kikomo cha kazi zangu bila kuchoka sana na inanisaidia pia kudumisha afya yangu kwa muda mrefu. Zaidi ya hayo, napendelea kutumia mbinu ya kuzingatia kazi moja kwa wakati mmoja, badala ya kufanya kazi nyingi kwa wakati mmoja. Hii inamaanisha kuwa kila kazi ninayoifanya kazini, ninaweka akili zangu zote kwenye hiyo kazi pekee, bila kuingililiwa na simu au mitandao ya kijamii. Njia hii inapanua ufanisi wangu, kupunguza makosa na kunifanya nijisikie kuwa nimekamilisha kila kitu kwa kiwango kizuri. Mwisho napenda kuchambua mwisho wa siku kazi, ili kuona ni kazi gani zimekamilika vizuri na ni zipi zinanazohitaji kuendelea kesho na ni zipi zinazoweza kuboreshwa. Hii inanisaidia kujiandaa kwa siku inayofuata kwa ufanisi zaidi na pia kunisaidia kudumisha mpangilio mzuri kazini. Kwa kifupi na kwa kifupi, kusimamia muda kazini kwangu ni mchanganyiko wa kupanga ratiba, kupumizika kidogo, kuzingatia kazi moja kwa moja, kazi moja kwa wakati moja na kuchambua kazi mwishoni. Njia hii inanisaidia kuwa na usawa katikati ya kazi na nguvu za akili kufanya kazi zangu kwa ufanisi na kujisikia nikiwa na amani kwamba nimefanya kila kitu kwa kiwango kizuri.

Kipawa changu kikuu ni uwezo wa kuwasiliana vizuri na kufafanua mambo kwa urahisi. Pamoja na uwezo wa kujifunza haraka na kutumia maarifa yangu kwa njia ya ubunifu. Nilipoanza kuelewa kipawa hiki, niligundua kwamba, si tu kwamba ninaweza kuelewa jambo kwa kina. Bali pia nina uwezo wa kulielezea kwa maneno ambayo, wengine wanaweza kulielewa bila usumbufu. Hii imenisaidia sana katika masomo, kazi na hata katika maisha ya kila siku. Kwa mfano, napenda kushirikiana na watu wengine na kuwasaidia kuelewa mambo magumu au yenye changamoto. Wakati mwingine wengine wanapokua na hofu au wasiwasi kuhusu jambo fulani, mimi huwa na njia ya kuwapa suluhisho au kuelezea hatua kwa hatua jinsi ya kulitatua. Kipawa hiki kinahusiana na ufahamu wa hisia za wenyewe kwa sababu ninapoweza kuelewa jinsi mtu anavyosikia, ninaweza kutumia maneno sahihi na mtindo unaofaa ili kumsaidia au kumtia moyo zaidi ya Zaidi ya hapo kipawa hiki pia kinahusisha ubunifu na ubunifu wa mawazo. Hii inamaanisha ninaweza kuunda njia mpya za kufanya kazi kutatua matatizo au kuelezea maelezo kwa njia ambayo ni rahisi kuelewa na yenye kuvutia. Kwa mfano, napenda kutumia mifano, hadithi au maelezo ya kina kusaidia wengine kuelewa jambo Hii inafanya watu, wajisikie kuwa hawako peke yao na kwamba kuna mtu anayeweza kuwasaidia kufanikisha malengo yao. Kwa kifupi, kipawa changu ni mchanganyiko, wa kuelewa kwa haraka, mawasiliano ya kina na ubunifu wa kueleza mambo kwa urahisi. Kipawa hiki kimenisaidia sana katika masomo, kazi na maisha ya kila siku na kimenipa furaha kubwa, ninapoweza kusaidia wengine na kufanya maisha yao yawe rahisi zaidi.

Kwa kweli, napenda kuzungumza kuhusu siasa, lakini kwa njia ya heshima, elimu na kuelewana. Sio kwa mabishano au kugombana. Kwangu mimi, siasa ni mada muhimu kwa sababu inaathiri maisha kila siku ya watu. Kwanzia elimu, afya, ajira, hadi maendeleo ya jamii kwa ujumla. Kuzungumza kuhusu siasa, hunisaidia kuelewa dunia ninayoishi, changamoto zinazo, wakumba wana inchi, na maamuzi yanayofanywa na viongozi wetu. Ninapenda zaidi kuzungumzia siasa na kwa mtazamo wa kielimu na kihistoria. Kwa mfano, ujadili historia ya nchi, sera zilizowahi kufanikiwa au kushindwa na mafunzo tunayoweza kujifunza kutoka kwa hilo. Aina hii ya mazungumzo hunipanua mawazo na kunisaidia kuona mambo kutoka pande tofauti badala ya kuzingatia upande mmoja tu. Pia unisaidia kuwa msikivu zaidi kwa maoni ya wengine hata kama hayafanani na yangu. Hata hivyo napenda kuwa makini sana napozungumza kuhusu siasa kwa sababu unajua ni mada inayoweza kuleta hisia kali. Si kila mtu anayefuraia mazungumzo siasa na wengine wanaweza kujisikia kukwera au kutengo. Ndiyo maana napendelea kuzungumza kuhusu siasa katika mazingira ambayo kuna heshima, kusikilizana na nia ya kujifunza siyo kushindana au kushawishana kwa nguvu. Kwa jumla, napenda kuzungumza kuhusu siyasa, hivyo, wanalenga, uelewa, ufahamu na maendeleo ya jamii. Lakini naamini pia kuna wakati wakuacha siasa pembeni na kuzingatia mambo yanao tuunganisha kama binadamu, familia, kazi, ndoto na usahi pamoja. Kwangu, usawa huo ndiyo unafanya manzungumzo ya siasa yawe yenye manufaa na yenye maana.

Nilizaliwa na kulelewa katika mji mdogo ulioko kati ya milima na mabonde yenye mito midogo ambapo kila kona ya mtaa ilikuwa na hadithi yake. Mji huu ulikuwa na msisimko wake wakipekee. Si mkubwa sana lakini kila kitu kilikuwa na tamani na historia ya kipeke. Nilikuwa nilkiwa Nilikuwa nikiwa na uhisia wa uhuru wa kutembea ovyo ovyo, kucheza mitaani na marafiki zangu na kushurikia na jirani zetu ambao kila mmoja alikuwa kama sehimu ya familia yangu. Kila asubui nilipokuwa nikipanda mti au kucheza kando ya mto mdogo uliotiririka katika katikati ya mji ningeona ndege zenye rangi angavu zikirukaruka na jua likingara taratibu likiwasha kila kona ya nyumba zetu za matofali. Siku za likizo au mapomziko wazee wa kijiji wangekusanya watoto kando ya mtaa na kutupa hadidi za zamani. Ndizo ambazo zililenga ndoto zetu na kutufundisha dhamani za maisha kama heshima, mshikamano na umoja. Kuna mahali maalum nilipokuwa napenda sana, bustani ndogo ilioko kando ya mtu, yenye mimea mizuri na maua au rangi tofauti. Hapo ndiko nilipokuwa nikicheza kujaribu kuruka kwenye madibwi madogo na kujifunza kuvua samaki wadogo na marafiki zangu. Nilikumbuka jinsi kila mlango wa nyumba uliokua na jani au mlango wa zamani uliokua na hadithi yake na kila kona ya mtaa ilivyokua na jina lililohusiana na tukio la kale au ujinga wa watoto wa kizazi kilichotangulia. Kinachofanya mji wangu wa wa malumu ni hisia ya jamii hapa kila mtu alijua jina lako, alifahamu familia yako na kila sherehe au sikukuu ilikuwa ni fulsa ya kuungana. Hakuna kitu kilichokuwa cha ajabu zaidi kuliko kuona wazee wakicheza ngoma za kienyeji au kuimba nyimbo za asili kwenye sikukuu huku watoto wakicheka na kurukaruka kama ndege Kila nikikumbuka mji wangu ninahisi shauku ya kurudi pale hasaa wakati wa mafuriko madogo ya mto au wakati wa mavuno. Ambapo, kila familia ingekua ikishirikiana na jua linapochomoza au kutua. Hali hiyo inazidi kufanya mji uwe na rangi maalum.

Kwa wakati nina mgogoro na mtu, kwanza kabisa najitahidi kupumzika na kujiuliza ni kwanini huo mgogoro umetokea. Mara nyingi, mgogoro hauji kwa bahati mbaya, kuna sababu nyuma yake, labda ni tofauti za maoni, kutoelewana au hali fulani ya kihisia. Kwa hiyo, hatua ya kwanza ni kutulia na kujaribu kuelewa upande wa pili. Hii inanisaidia kuepuka kusema kitu, kita kacho, kijuta badaye au kufanya maamuzi ya haraka bila mawazo ya kina. Baada ya hapo, napenda kuzungumza na mtu huyo kwa heshima na kwa uwazi. Hii inamanisha, kuelezea hisia zangu, kuzungumza kwa maneno yasiyo ya kuumiza na kuelewa ni nini kimenifanya, nijisikie vibaya au kuwa na hasira. Wakati mwingine, mtu mwingine pia alikuwa hajui kwamba matendo au maneno yake ilinisibabisha huzuni na au kuchukia. Kufanya mazungumzo haya kuwa wazi kwa kawaida husaidia kupunguza hisia, hisia kali na kuondoa mabadiliko ya kutoelewana. Zaidi ya hayo, napenda kusikiliza kwa makini. Mgogoro mara nyingi, unasehemu kubwa ya kusikiliza upande wa pili, kwa makini na maneno yao na kujaribu kuelewa hisia na mawazo yao. Usaidia kuleta suluhisho badala ya kuongeza mvutano. Hii pia, hunifundisha uvumilivu na heshima kwa sababu si kila mtu anavyo kubali fikra na hisia zangu moja kwa moja. Pale ambapo mgogoro ni mkubwa au hauna suluhisho la haraka, napendelea kutoa muda kidogo ili kila mmoja ili kila mmoja apate nafasi ya kujieleza. Mwisho mgogoro unapokamilika au unapopatishwa suluhisho napenda kufanya jitihada na kurekebisha uhusiano hii inaweza kuwa, kwa maneno mazuri, vitendo vidogo vya heshima au kushirikiana tena katika shugli za pamoja.

Kwa kweli, napenda kula nyumbani na pia kula nje, lakini kila mmoja ina uzuri wake wa kipekee. Kula nyumbani, kunanipa hisia ya usalama, utulivu na joto la kifamilia. Ninapokaa mezani na familia yangu kushirikiana chakula na hadithi za kila siku. Unanifanya nijisikie furaha na kushirikiana zaidi. Nyumbani chakula ni rahisi kupangwa, kina ladha ya asili na mara nyingi hubeba kumbukumbu nzuri za utotoni. Kama wingi wa harufu ya chakula kilichopikwa na mama au babu, ladha ya supu ya zamani au vitafunio vilivyopikwa kwa mikono. Kula nyumbani pia kunanisaidia kujua chakula kilicho safi na chenye afya na kudumisha lishe bora kwa mwili wangu. Hata hivyo napenda kula nje. Hasa pale ambapo kuna mazingira ya kuvutia au kipengele cha jamii kwa mfano kuenda kwenye mkahawa mdogo au mkahawa yenye mandhari nzuri kunanipa nafasi ya kupumzika na kufurahia mandhari. Kuona watu wengine au hata kuzungumza na marafiki wakati tunashirikiana chakula. Kula nje pia kunanifundisha kujaribu vyakula vipya na ladha na ladha tofauti. Labda vyenye viungo visivyo kawaida nyumbani au mapishi ya kienyeji yanayopatikana pale pekee yake. Hii hunifanya nijisikie msisimko na kufurahia chakula kwa namna mpya. Kinachofanya Kinachofanya chaguo la kula nyumbani au nje kwa maalum kwangu ni hali ya hisia na hali ya mazingira. Nyumbani najisikia tulivu niliko karibu na wapendwa wangu na nisehemu ya kumbukumbu nzuri za familia. Nje najisikia huru, nasomea tofauti, nasomea tofauti ya tamaduni za chakula na kupata burudani za kuona dunia tofauti. Kwa hivyo kila chaguo lina faida lake nyumbani ni tulivu na joto, nje ni msisimko na burudani.

Katika majira yote ya mwaka, majira ninayopenda zaidi ni masika. Kipindi hiki, kina mvua za wastani, hewa ya baridi kiasi, na kila kitu huonekana kuwa hai tena. Adhi huwa harufu, adhi huwa na harufu nzuri baada ya mvua kunyesha, nyasi huwa za kijani kibichi, na miti huchanua maua mapya. Kuna kitu cha kipekee sana kuhusu kutembea nje baada ya mvua. Hewa inanuka safi, baridi, lakini inaguza ngozi na mazingira yote yanaonekana kuwa mapya kabisa. Na kumbuka vizuri, mambo mengi yaliyofanya nipende mazingira haya. Nikiwa mdogo, kipindi cha masika kilikuwa wakati wakucheza nje bila hufu ya juakali, kuruka kwenye madibu ya maji na kukimbia kwenye nyasi huku viatu vikilowa. Wakati mwingine nilipenda kukaa chini ya mti nikitazama mawingu mazito ya kipita pole pole angani au kusikiliza mvua ikidondoka juu ya paa kwa sauti ya kutuliza. Haya ni mambo madogo lakini yalijaa furaha na kumbukumbu nzuri za utotoni. Hata hivyo napenda majira ya kiangazi hasaa yale ambayo hayana joto kali sana. Kiangazi hunipa fulsa ya kutoka nje mapema asubui au jioni, kutembelea kukimbia au kukaa nje, nikifurahia macho ya jua. Rangi ya anga, rangi ya anga wakati wa jua, linapotua huwa lakuvutia sana. Machungwa, nyekudu na zambarau na hunifanya nisimame kwa muda ni kutazama uzuri wa dunia. Kwa jumla, mazingira ni nayopenda ni yale yanayo changanyika utulivu, asili na kumbukumbu za furaha. Majira ya masika hunikumbusha upya na mwanzo mpya. Kiangazi hunipa mwanga na nishati na mazingira yenyewe, mazingira yenye kijani hunifanya nijisikie karibu na maisha yenyewe. Ndiyo maana kila napopata nafasi ya kuwa katika mazingira haya najisikia nikiwa na amani, furaha na shukurani kubwa.

Napenda kulinda mazingira kwa sababu ni mingi wa maisha yetu yote. Kila jambo tunalofanya linapunguza au kuongeza uharibifu wa asili na mimi najitahidi kwa sehemu ya suluhisho badala ya tatizo. Kwanza kabisa napanga maisha yangu ili kutumia rasilimali kwa busara. Kwa mfano napunguza kutumia plastiki zisizo la lazima. Hutumia mifuko ya nyenzo inayoweza kutumika tena na kushirikiana na wengine ili kuhakikisha taka inatolewa sehemu sahihi. Hii sio tu inasaidia mazingira, bali pia hunifundisha heshima na uwajibikaji. Zaidi ya hapo, napenda kujihusisha na shughuli za nje zinazohusiana na asili. Hii ni pamoja na kupanda miti, kushiriki katika kampeni za kusafisha mazingira na hata kudumisha bustani au mimea nyumbani. Mara nyingi ninapopanda au kushirikiana na marafiki na familia kwenye miradi ya mazingira najisikia furaha kubwa na mshikamano na dunia. Ni hisia ya kipekee kuona mbegu ndogo ikikua kwa mti mkubwa, ikionyesha matokeo ya juhudi zetu na umuhimu wa kila hatua ndogo tunayochukua kwa mazingira. Pia napendelea kujua na kufundisha wengine kuhusu umuhimu wa kulinda mazingira. Wakati mwingine ninaposhirikiana na marafiki au watoto naelezea kwa maneno rahisi jinsi maji safi, hewa safi na ardhi yenye afya, ni muhimu kwa kila kitu, kama vile viumbe hai chakula na maisha yetu binafsi. Hii inanisaidia kuwa kiongozi wa mfano na pia kunipa furaha ya kuwa na wengine wakiji. Tahidi pia kulinda mazingira. Ninachofanya haya yote kuwa maalum ni kuwa hakuna hatua ndogo isiyo na maana. Kila hatua nachukua kama kutunza maji, kuchagua taka kwa usahihi, kupanda miti au kushirikiana na jamii hufanya tofauti kwa mazingira na hata kwa vizazi vijavyo.

Napenda kusherehekea mafanikio ya timu kwa njia ya kipekee na yenye mishikamano kwa sababu mafanikio ya pamoja huwa matokeo ya juhudi za kila mmoja na mshikamano wa kila mmoja. Kwanza kabisa, napenda kutambua kila moja aliye shiriki katika mafanikio hayo. Hii inaweza kuwa kwa maneno mazuri, pongezi au hata kumsalimia kila mtu kwa jinsi alivyotoa mchango wake. Kutambua jitihada za kila mmoja hunisaidia kujenga morali ya timu na kuonyeshwa kuwa kazi ngumu ya kila mtu haikupiti wala kutambuliwa. Baada ya hapo, napenda kusherekea kwa shughuli zinazowezesha furaha na mshikamano. Kwa mfano, mara nyingi tunapomaliza mradi muhimu au kufanikisha lengo la timu tunapanga chakula cha pamoja. Labda ni chakula cha mchana au jioni kwenye mahali tulipochagua. Ambapo kila moja anaweza kushirikiana kucheka na kusherehekea pamoja. Wakati mwingine tunapanga hafla ndogo za ndani kama michezo midogo mazungumzo ya furaha au hata kushiriki zawadi ndogo ndogo kama ishara ya shukrani. Hii hufanya kila mtu ajisikie kuwa sehemu muhimu ya mafanikio hayo. Zaidi ya hayo napenda pia kusherekea kwa kushirikiana hadithi za jinsi tulivyo fanikisha mafanikio. Hii inamanisha kila moja anatambua changamoto zilizopita, juhudi zilizofanywa na mafanikio makubwa yaliopatikana. Mazungumzo haya, huchangia kujenga muhimu wa kazi ya pamoja, kujifunza kutokana na changamoto na motisha ya kuendelea kufanya vizuri katika siku zijazo. Kinachofanya kusherekea mafanikio ya timu kwa malumu kwangu ni hisia ya mshikamano na furaha ya pamoja. Sio tu kusherekea matokeo bali pia kusherekea juhudi za kila mmoja msaada waliotua na kila hatua ndogo iliyochangia lengo kubwa hii inasaidia kudumisha roho ya timu, motisha na mshikamano wa kudumu.

Ndio, napenda sana kucheza michezo ya ubao kwa sababu ni michezo inayochanganya burudani kufikiri kwa kina na mawasiliano mazuri kati ya watu. Michezo, michezo ya ubao hunipa fursa ya kupumzika huku nikiutumia ubongo wangu na pia hunisaidia kuimarisha uhusiano wa marafiki au familia. Kila mara ninapokaa mezani kucheza mchezo wa ubao nahisi kama muda unasimama kidogo na tunazingatia kwa furaha ya pamoja kitu kitu ninachokipenda zaidi kuhusu michezo ya ubao ni jinsi inavyofundisha uvumilivu, mipango na kufanya maamuzi. Michezo hiyo hunilazimisha kufikiria kufikiri hatua kadhaa mbele kuzingatia mikakati ya mapinzani na kubadilika kulingana na hali ya michezo. Hii hunisaidia pia katika maisha ya kawaida kwa sababu inanifundisha kutokuwa na haraka katika maamuzi na kuangalia mambo ya mtazamo mpana. Zaidi ya hapo, michezo ya ubao huleta ushindani wa kirafiki. Kuna wakati wa kucheka, kushangaa na hata kushindwa. Lakini yote hufanyika katika hali ya heshima na furaha. Kushinda, kunaleta furaha, lakini hata kushindwa, kunakuwa somo la kujifunza na chanzo cha micheko. Hii hunifanya nijifunze kuthamini safari ya michezo kuliko matokeo pekee. Kinachofanya michezo ya ubao iwe maalumu zaidi ni wakati wa kushirikiana unaopatikana. Katika dunia ya leo ambapo watu wengi wanatumia muda mwingi kwenye simu au vifaa vya kidijitali. Michezo ya ubao huleta watu pamoja uso kwa uso, inafungua mazungumuzo, hujenga kumbukumbu nzuri na kuimarisha uhusiano wa kijamii. Kwa jumla, napenda michezo ya ubao kwa sababu hunipa furaha mafunzo na mashikamano ya kweli. Ni njia, nzuri ya kupumzika, kujifunza na kuungana na watu ninaowapenda na ndio maana kile ninapopata nafasi niko tayari kabisa kushiriki mchezo wa ubao.

Sipendi kueka picha zangu mtandaoni mara kwa mara kwa sababu ninaona kwamba usalama na faragha ni muhimu sana katika ulimwengu wa dijitali. Kila picha unayoweka inaweza kufikia watu wengi zaidi ya unavyotarajia. Na mara nyingine inaweza kutumika kwa njia ambazo huwezi kudhibiti. Kwa hivyo, mimi hushughulikia picha zangu kwa uangalifu sana. Na nikiweka tu pale ambapo ni salama na ambapo ninaweza kuthibiti nani anaiyona Zaidi ya hapo, sipendi kueka picha mtandaoni kwa sababu sina haja ya kudhibitisha maisha yangu kwa wengine. Badala yake, napenda kushirikisha kumbukumbu hisia au hadithi kupitia maneno hadithi au picha za mazingira na vitu. Badala ya mimi binafsi, hii inanisaidia kudumisha faragha yangu, lakini pia inafundisha watu kuona uzuri wa maisha kwa njia ya pekee na isiyo ya kawaida. Hata hivyo, wakati mwingine napenda kushirikiana na picha, pale ambapo ni kwa madhumuni ya kielimu, burudani au kazi kama vile kushirikisha mandhari ya mji, bustani au kazi ya sana. Hizi picha zinabeba hadithi na hisia lakini hazionyeshi faragha yangu binafsi. Kwanjia hii ninaweza kushiriki uzoefu na wengine bile hatari yoyote kwa usalama wangu. Kwa kifupi, siwezi sema sipendi kabisa kueka picha mtandaoni lakini ninaweka tahadhari kubwa kuzingatia usalama, faragha na umuhimu wa picha hizo. Kila picha ina maana na nichaguo nzuri kila wakati kuangalia ni jinsi gani na nani anayeweza kuona kile ninacho shiriki. Mimi, mimi sipendi ile sababu ambayo sipendi kuweka picha zangu kwa mtandao ni kwa sababu inaweza kufikia watu ambao siyo wazuri. Ndiyo maana ninatahadhari sana ninapoweka picha zangu mtandaoni.

Ndiyo, nimewayi kusafiri kwenda mahali pazuri sana, na zafari hiyo imebaki yakilini mwangu kama kumbukumu ya kipekee ilioja furaha, mshangao na mafunzo ya maisha. Mahali hapo palikuwa ni mandari ya kufutia sana, kwanzia milima iliofunikuwa na kijani kibichi, hadi maineyo ya wazi yenye upepo, mwanana na angapana ilioja rangi nzuri hasa wakati wajua, kuchomoza au kutua. Kilichonivutia zaidi ni utilivu wa mazingira yale. Hakukua na kelele nyingi za magari wala mzongamano wa watu kama mjini. Badala yake kulikuwa na sauti za asili ndege wa kiimba upepo ukivuma polepole na wakati mwingine sauti ya maji yakitirika kwa mbali. Nilihisi kama nimetenga kidogo na haraka za maisha ya kila ya kila siku na hilo ilinipa nafasi ya kupumzika akili na kufraia muda wangu mwenyewe. Watu waeneo hilo pia walikuwa wenye ukarimu watabasamu, jambo lilofanya safari iwe ya kufraisha zaidi. Walikuwa tayari kushiriki hadithi zao, utamaduni wao na hata chakula chakienyeji. Nilipata fursa ya kuonja vyakula tofauti vilivyopikwa kwa mwapishi ya asili na kila mlo ulikuwa na latha na hadithi yake. Hili ilinifanya nijisikie karibu zaidi na jami hiyo na kuthamini utofauti watamaduni. Kuna wakati malumu ninakumbuka sana nilipoka mahali pa juu nikitazama mantari yote kwa mbali. Nilihisi amani ya ndani na shukurani kubwa. Ni kitambua jinsi dunia ilivyo nzuri na jinsi kusafiri kunaweza kufungua macho na moyo wa mtu. Ilikuwa ni safari ilioniacha nikiwa na mawazo mapia, ngufu mpia na hamu ya kuwa na maeneo mengine mazuri zaidi duniani. Kwa jumla kusafiri kwenda mahali pazuri kulinifundisha kuthamini uzuri wasili umuhimo kupumzika na thamani ya kukutana na watu wapia.

Baada ya siku ndefu na yenye shugli mingi, napenda kupumzika kwa njia inayo, nirudisha kwenye hali ya utulivu na amani ya ndani. Kwanza kabisa, ninapenda kuchukua muda mfupi wa kujitenga na kelele za siku mzima. Hii inaweza kuwa kwa kukaa kimya kwa dakika chache, kuvuta pumzi ndefu pole pole au kukaa sehemu utulivu bila simu ili kuipa akili yangu nafasi ya kupumua na kuwachilia mawazo ilio kusanyika siku mzima. Mara nyingi pia napenda kujiburudisha kwa shugli rahisi, lakini zanye kutuliza. Kwa mfano, kusikiliza muziki wa taratibu au nyingu zinazo, ninazo zipenda, unisaidia sana kupunguza uchovu wakili. Wakati mwingine, napenda kusoma kitabu, kuangalia, kipindi kifupi cha televisheni, au kusikiliza hadithi au mazungumzo ya kutia moyo. Shugli hizi hunifanya nihisi kama ninaingia kwenye ulimwengu mwingine kwa muda, jambo linalo nisaidia kuondoa msongo wa mawazo. Zaidi ya hapo napenda kuoga maji ya vuguvugu au ya joto hasa jioni. Hii hunisaidia kuondoa uchovu wa mwili, ulegeza misuli na kunifanya nijisikie nikiwa mwepesi zaidi. Baada ya hapo ninapenda kuvaa nguo na kuva nguo za kustarehesha na kuka sehemu ninayohisi niko salama na huru kabisa. Ni wakati ambao najipa ruhusa ya kupumzika bila kujilaumu. Kama ninafasi napenda pia kutafakari au kujiuliza maswali ya siku. Nini kilifanikiwa, nini kilikuwa kigumu na nini naweza kufanya vizuri hadi kesho. Hii unisaidia kuifunga siku kwa amani na kujiandaa akili kwa siku inayofuata. Wakati mwingine kuandika mawazo yangu au kupanga mambo ya kesho hunipa hisia ya uthibiti na utulivu kwa kifupi napumzika baada ya siku ndefu kwa kujipa muda, kufanya vitu vinavyo, tuliza mwili na akili na kuachilia shinikizo la siku mzima.

Kwa upande wangu, napendelea sana viatu vinavyonipa faraja na urahisi, zaidi ya kuangalia mwonekano pekee yake. Ninaamini kuwa viatu vizuri vina mchango mkubwa katika jinsi mtu anavyohisi siku mzima, kwa sababu miguu ndiyo hubeba mwili wote. Ndiyo maana, ninapochagua viatu huwa naangalia kwanza faraja, uimara na namna vinavyolingana na shughuli, ninazofanya. Kwa matumizi ya kila siku unapendelea viatu ambavyo, viatu vya tambarare kwa sababu ni rahisi kuvaa vinaunga mguu vizuri na uniruhusu kutembea au kusimama kwa muda mrefu bila kuchoka. Viatu hivi hunipa uhuru wa kusogea, kukimbia kidogo inapobidi na kufanya shughuli zangu bila kuhisi maumuvu ya miguu. Pia napenda jinsi vinavyokuja kwa mitindo na rangi mbalimbali hivyo naweza kuvivaa katika mazingira tofauti bila kuhisi nimepoteza mitindo. Kwa hafla maalum au mazingira rasmi kidogo napendelea viatu vilivyo nadhifu lakini bad vyenye faraja. Si lazima viwe birifu sana au vizito. Muhimu kwangu ni viwe vinaniruhusu kutembea kwa kujiamini bila kuangaika napenda viatu vinavyo changanya uzuri na faraja kwa sababu hunifanya nijizikie vizuri kimwili na kisaikolojia. Kinachofanya nipende aina hizi za viatu ni kwamba vinanipa uhuru na amani ya kili. Sipindi viatu vinavyo nibana au kunifanya nihesabu kila hatua ninayopigia. Napenda viatu vinavyoniruhusu kuishi maisha yangu kwa kwa kawaida, kutembea, kusimama na kusogea bila usumbufu. Kwa kifupi, napendalea viatu vya starehe imara na vinavyo lingana na shughuli zangu za kila siku. Kwa sababu, faraja kwangu ni muhimu zaidi kuliko mtindo pekee. Viatu vizuri hunifanya najisikie huru mwenye kujiamini na tayari kukabiliana na siku yangu bila hofu ya maumivu au uchovu wa miguu.

Ilikuwa ni mchezo mkubwa wa finali ule ambao, kila mtu alikuwa ame usubiri kwa hamu kubwa. Nilikuwa si uanjani moja kwa moja, lakini niliutazama mubashara kupitia runinga. Nikiwa nimeka na watu wengine waliokuwa na shauku kama yangu. Uwanja ulikuwa umeja mashabiki, kila mtu amevaa rangi za timu yake. Kelele zilikuwa zimeja kila kona. Kila mpira uliopigwa ulikuwa ukifuatiliwa kwa makini na kila hatuwa ndogo ilikuwa kama pumzi inazimama kwa sekude chache. Timu mbili zilikuwa zime shikana sana kwa alama. Hakuna iliokuwa tayari kukubali kushindwa. Wachezaji walikuwa wakicheza kwa umakini mkubwa. Wapiga mpira wakipiga kwa nguvu na mbinu. Walinzi wakikimbia kwa kikwakazi na wapokeaji wakijitupa chini bila kuwagopa ili kuzuhia mpira. Kila mtu kilionyesha kwamba, kile kitu kilionyesha kwamba huu haukua mchezo wa kawaida, bali ni mchezo wa heshima, historia na ndoto. Kile kilichofanya wakati huo, uwe wa ajabu ni dakika za mwisho kabiza za mchezo. Kulikuwa na mpiga mpira aliekuwa ameonekana kama hamechoka, lakini bado alisimama imara. Halipopiga mpira wa mwisho kulikuwa na kimia wa gafla sekunde chache zilizo hisi kama dakika. Kisha mpira ukapaa juu angani, mashabiki watu wakasmama kwa pamoja na mara mpira ulipotua kwa mafanikio, uwanja mzima ulilipuka kwa shangwe. Ilikuwa ni atuwa ilio badilisha matokeo ya mchezo hapo hapo. Wakati huo nilihisi msisimuko uliopita kasi. Nilijikuta nimesimama bila hata kujua moyo kipiga kwa kasi nikitabasamu na kushanga kwa pamoja ilikuwa nihisia ya furaha mshangao na yeshima kwa jetihada za wachezaji ilihisi kama nilikuwa sehemu ya historia hata kama nilikuwa natazama tu kulikuwa na hisia ya kwamba juhudi, subira na imani vinaweza kuleta matokeo makubwa hata katika wakati wa mwisho kabisa.

Tunda langu la kupendeza zaidi ni embe na sababu za kumpenda ni nyingi sana kuliko ladha peke. Embe ni tunda lenye ladha tamu ya asili, harufu nzuri na rangi ya kuvutia ambayo hunifanya nijisikie furaha hata kabla sijalila. Kila mara ninapoona embe liloiva vizuri lenye rangi ya majano au machungwa ilio changanyika na kijani kidogo nahisi hamu ya kulila mara moja. Kitu kinacho nifanya ni pende embe, zaidi ni kumbu kumbu nilizonazo tangu utotoni. Na kumbuka wakati wa msimu wa maembe, tulikuwa tukiyachuma moja kwa moja kutoka mtini, kuisafisha kidogo, kisha kuyala kwa furaha kubwa. Ilikuwa ni furaha ya kipekee. Mikono ilikuwa imejaa jusi ya maembe, tukicheka na marafiki bila kujali uchafu. Embe lilikuwa tunda la msimu, wa furaha, uhuru na kucheza bila wasiwasi. Zaidi ya ladha ninapenda embe kwa sababu lina faida nyingi kiafya. Lina vitamini nyingi hasa, lina vitamini mingi ambazo husaidia mwili kwa kinga, imara na macho yenye afya. Pia linaweza kuliwa kwa njia nyingi. Unaweza kulila mbichi, kulikatakata kwenye, saladi ya matunda, kulikamua juisi au hata kulitumia kwenye vyakula mbali mbali. Uwezo wake wa kubadilika kulingana matumizi ndio inafanya liwe tunda la kipekee sana kwangu. Kila nina pofikiria kuhusu embe na hisi furaha na utulivu. Unirudisha kwenye kumbu kumbu nzuri za utoto unikumbusha mazingira ya joto na masika na unipahisia ya kurithika Ndiyo maana embe si tu tunda langu la kupendezwa Bali pia nisehemu ya kumbu kumbu na furaha ndogo za maisha yangu sababu hizi zote zinafanya niweze nikapenda tunda la embe.

Rangi ni nayoipenda zaidi ni kijani na ni rangi ambayo ni nayona mara nyingi sana katika mazingira ya asili. Kile ni napotazama miti, nyasi, mashamba au hata bustani ndogo kijani hujitokeza kwa namna ya kutuliza macho na moyo. Na yona pia kwenye milima ilioja mimea kando ya mito na hata kwenye mauwa ambayo badu hajachanua kabisa. Kupande wangu kijani ni rangi ya maisha na uhai. Rangi hii hunikumbusha utulivu matumaini na mwanzo mpya. Kila ninapoona kijani na fikiria ukwaji, mtoto anayekua, mtoto zinapo zinazochipuka na fusa mpia zinazojitokeza bada ya changamoto. Kijani hunikumbusha pia kumbukumbu za utotoni wakati nilipokuwa na cheza nje kunye nyasi kukimbia bila wasiwasi na kupumua hewa safi bila kufikiria mingi ni rangi inayuhusishwa sana na amani andani. Kuna vitu ambavyo ni naviambiliki kwenye rangi ya kijani. Kwa mfano, napenda kufanguza kijani hasa zile zenye rangi ya kijani kibichi au kijani chagiza. Kwa sababu, kunafanya nijisikia mtulivu na monye kujiamini. Pia napenda vitu vya nyumbani kama mimea andani mapazia au vitu vidogo ya mapambo vya nye rangi ya kijani. Kwa sababu, huifanya nyumba ihisi hai na yenye hewa nzuri. Rangi ya kijani hunifanya nijisikia mtulivu, mwenye matumaini na karibu na asili. Ninapukua na msongwa mawazo au kuchoka kutazama au kijani. Iwe na mimea mdogo au mantari ya asili. Hunisaidia kupunguza mawazo mazito na kurulisha amani moyoni. Ni kama tiba ya macho na akili. Naona rangi kiimara nyingi zaidi nje. Hasa katika mazingira ya asili kama mashambani, bustanini au maenio yenye miti mingi.

Uzoefu wa kazi ya mbao umenifundisha zaidi ni kufanya kazi katika mazingira ambayo ya naitaji ushirikiano, wajibikaji na kujifunza haraka. Hasapali ambapo majukumu ya likuwa mengi na muda ulikuwa mdogo. Katika uzoefu huo nilijifunza mambo muhimu sana ambayo ya menisaidia kukua, kita aluma na kibi nafsi. Kwanza kabisa nilijifunza tamani ya kufanya kazi na watu tofauti. Kila mtu alikuwa na mtazama wake, ujuzi wake na njia yake ya kutatua matatizo. Kufanya kazi na watu wa aina tofauti kulinifundisha kusikiliza kwa makini, kueshimu mawazo ya wengine na kutua mchango wangu kwa njia ilio wazi na yenye heshima. Nilielewa kwamba mafanikio ya kazi siwa ya mtu mmoja, bali ni matokia ya juhudi za pamoja. Pili, uzoefu huo ulinifundisha kusimamia muda na vipaumbele kulikuwa na nyakati ambapo nilipaswa kushughulikia majukumu mengi kwa kati mmoja. Hivyo nilazimika kupanga kazi zangu vizuri, kueka vipa umbele na kwa kikisha kila jukumu lina kamilika kwa wakati. Hii ilinizaidia kuwana nitamu kazini na kuelewa umuhimu wa kupanga kabla ya kuchokuwa hatua. Zaidi ya hayo nilijifunza kuhimili tangamoto na kujigulisha shinikizo kulikuwa na makosa marekebisho na wakati mungine kukosolewa. Badala ya kukata tamaa nilijifunza kuyachukulia kama fursa ya kujifunza na kuboresha wezo wangu. Uzuefu huo ulinijenga kwa kuwa mwenye, subira, mwenye kuji tathmini na asiokopa tanga moto mpia. Kitu kingine muhimu nilicho jifunza ni mawasiliano bora. Nilelewa kwamba wasiliana kwa wazi iwe ni kuuliza maswali, kutoa tarifa au kwamba msaada. Nijambu la msingi sana katika mazingira ya kazi. Mawasiliano mazuri usaidia kupunguza miguguro kuangeza ufanisi na kujanga mausiano mazuri kazini.

Ndio, napenda sana kupiga chombo cha mziki kwa sababu mziki hunipa njia ya kipekee ya kujieleza na kupumzisha kwa wakati mmoja. Kupiga chombo cha mziki hunifanya nijisikie huru kana kwamba ninazungumza bila kutumia maneno, ni namna yangu ya kutoa hisia. Kama vile furaha, huzuni, msisimuko au hata mawazo, mazito kupitia sauti na midundo. Chombo ninachokipenda zaidi ni gitaa. Ninapo kishika na kuwanza kupiga nyuzi zake nahisi utulivu wa kipeke. Sauti ya gitaa inaweza kuwa laini na ya kutuliza au yenye nguvu na msisimuko kulingana na namna unavyo kipiga. Nilianza kukipenda gitaa kwa kutazama watu wa kikipigia na baadaye nikajifunza hatua kwa hatua. Haikua rahisi mwanzoni, vidole vilikuwa vinauma na nyimbo zilikua hazitoki vizuri. Lakini kadri nilivyoendelea nilianza kufurahia safari ya kujifunza. Napenda kupiga mziki wakati wa mapumziko au jioni. Hasa baada ya siku ndefu ni wakati ambao akili yangu inatulia na ninajisikia karibu zaidi na mziki. Wakati mwingine inapiga peke yangu nikijifunza nyimbo mpya au kupiga midundo ninayoipenda. Wakati mwingine napenda kupiga mbele ya watu, wa karibu jambo ambalo unipa furaha na kuunganisha watu kupitia mziki. Kupiga chombo cha mziki kimenifundisha uvumilivu na nithamu kwa sababu huwezi kuwa mzuri bila mazoezi. Pia kimenisaidia kuwa mtulivu, zaidia kujiamini kwa sababu kila wimbo ninaofanikiwa kupiga hunipa hasia za mafanikio. Zaidi ya yote, muziki umekuwa rafiki yangu wa karibu, una niandama wakati wa furaha na kunifariji wakati ambao napokuwa mugumu. Kwa hiyo, ndio napenda sana kupiga chambo cha muziki kwa sababu si burudani tu kwangu bali ni sehemu ya maisha na njia ya kuungana na hisia zangu za ndani.

Ndiyo, nimewahi kuenda kwenye tamasha la mziki na ni mazoefu na ni moja ya uzoefu ambao si usahau kwa urahisi kwa sababu ya hisia na nguvu iliyokuwapo pale. Mara ya kwanza nilipoenda kwenye tamasha la mziki, nilikuwa na msisimko mkubwa hata kabla halijaanza. Kulikuwa na watu wengi kutoka maeneo tofauti, wote wakiwa na lengo moja, ambalo ni kufurahia mziki na kushiriki furaha pamoja. Tamasha lenyewe lilikuwa katika eneo kubwa la wazi, jioni ikaanza kuingia. Taa za rangi mbalimbali zilianza kuwaka, sauti za ala za mziki zikajaribiwa na umati wa watu ukaanza kushangilia. Niliona wasanii wakipanda jukwaani moja baada ya mwingine. Kila moja akileta mtindo wake wa kipekee kulikuwa na mchanganyiko wa nyimbo za haraka zilizofanya watu waruke na kucheza pamoja na nyimbo za pole pole. Zilizoguza hisia na kuwafanya watu waimbe pamoja kwa sauti moja. Kitu kilichonigusa sana ni umoja na watu waliokuwepo. Hata kama wengi hawakufahamiana tulikuwa kama familia moja kwa muda ule mfupi. Watu waliimba kwa pamoja, walicheka, walipigia makofi na hata walisaidiana pale kulipokuwa na msongamano. Nilihisi kama mziki ulikuwa lugha ya pamoja iliyotuunganisha bila kujali tofauti zetu. Wakati wa tamasha nilihisi furaha uhuru na nguvu kubwa. Nilijikuta nikisahau kabisa shida na mawazo za kila siku. Mwili ulisogea kwenye mwenyewe kuta kufuata midundo ya mziki na moyo ulijaa shukurani. Ni kulikuwa na wakati mmoja msanii aliposhuka jukwaani na kuimba karibu na mashabiki. Ule ulikuwa wakati wa ajabu sana. Ulionifanya nihisi kama nilikuwa sehemu ya onyesho lenyewe. Napokumbuka tamasha hilo leo nahisi tabasamu na joto moyoni.

Ningesema napendelea mbwa. Ingawa pia nina mahali pa paka moyoni mwangu. Ninachokipenda sana kuhusu mbwa ni uaminifu wao na upendo usiona masharti. Mbwa huwa na uwezo wakuhisi hisia za mmiliki wake. Ukifurahi wanacheza na wewe. Ukiwa na huzuni wanakakaribu kana kwamba wanakufariji. Napenda jinsi mbwa wanavyopokea mtu kwa furaha kubwa. Mkia ukitingizika kana kwamba wamekusubiri siku mzima. Hisia hiyo ya kukaribishwa hunifanya nijisikie wa thamani na kupendwa. Mbwa pia huni hama sisha kuwa mtu mwenye shuguli. Kutembea nao nje kucheza au kuwa fundisha mazoezi madogo hunifanya niondoke ndani na kupumua hewa safi. Wana nifundisha uwajibikaji kwa sababu wanahitaji mda ungalizi na upendo kila siku uusiano hao unijengea hisia na kunipa hisia ya kuwa na rafiki wa kweli.

Nguvu zangu kazini zinazotokeza kwa mchanganyiko wa sifa, binafsi na mbinu za kufanya kazi ambazo, hufanya nifanye vizuri katika kila jukumu. Kwanza kabisa nina nguvi ya uwajibikaji na nidhamu. Napopewa jukumu lolote ninaweka juhudi zangu zote kuhakikisha linakamilika kwa wakati na ubora unaotarajiwa. Hii husaidia kuondoa makosa na kushughulikia kila kazi kwa umakini. Jambo ambalo wenzangu na wakubwa wangu hunithamini sana. Pili nina nguvu ya ushirikiano wa kazi ya timu najiweza kufanya kazi vizuri na watu wa aina tofauti kusikiliza mawazo yao kushirikiana bila vurugu na kuhakikisha kila mtu anahisi kuwasehemu ya mafanikio ya pamoja. Hii inasaidia kuunda mazingira ya kazi yenye mshikamano na ushirikiano mzuri zaidi ya hapo. Nina nguvu ya kujifunza haraka na kubadilika kulingana na hali Hii inamanisha kwamba ninaweza kukabiliana na changamoto mpya kuelewa mbinu au mfumo mpya na kutumia ujuzi wangu kufanikisha kazi Hata katika mazingira yasiyo ya kawaida.

Mimi nafua nguo kati ya mara mbili hadi tatu kwa wiki kulingana na muda na kiasi cha nguo nilizo nazo. Kwa kawaida napendelea kuunda ratiba ya kufua ili kuhakikisha nguo zenyewe zinakua safi, zenye harufu nzuri na hazibaki chafu kwa muda mrefu. Kwa siku za kawaida napanga kufua nguo ndogo ndogo kila siku chache kama vile tishati, soksi na nguo za ndani ili zisikusumbue au kuchanganyika na nguo zingine kwa nguo nzito au za majukwaa maalumu kama surwali, sketi au nguo za kazi. Mara nyingi nafua mara mbili kwa wiki au pale zinapo jaza kiasi cha kufanyiwa usafi wa urahisi. Ninapofua pia napenda kutumia sabuni nzuri na maji safi kuhakikisha kuwa nguo zinakuwa safi kabisa bila kuharibu rangi au muundo wake. Baada ya kufua napenda kuhakikisha kukausha nguo nje chini ya jua au kuwenye upepo wa kawaida. Kwani hio husaidia kuondoa harufu ya unyevunyevu na kuzipa mwonekano safi.

Sherehe yangu ya kupendezo zaidi ni krisimasi ya ni sherehe ambayo kila mwaka kunifanya. Nijisikie furaha, nijisikie furaha, mshikamano na matumauni mapya. Krisimasi siyo tu kuhusu zawadi au mapambo. Mbali ni wakati wa kusherekea familia, marafiki na mshikamano wakipekea ambayo. Uunda kumbu kumbu, zisisasaulika. Kila mwaka, jioni ya krisimasi uwe ya kipekee. Mimba upambo kwa taa za rangi ya mapambo, miti ya krismasi, ikifungo vya maana harufu ya vyakula, vili vyopikwa ikienea. Najisikia furaha sana kuangalia kila kitu kilivyo pamba. Kwa sababu hii, kipande kinatoa hisia ya mshikamano na upendo. Ninapenda pia chakula cha krismasi hasabi tafunio na vyakula vya asili ya msimu. Kila kipande kinalathe ya kipeke na kushirikia na chakula hiki kina familia. Na marafiki kuna leta furaha kubwa. Zaidi ya hapo, napenda shuguliza pamoja kama kucheza mchezo ndogo, kuimba njimbo za Christmas na kushirikiana na mwenye maandalizi ya sherehe.

Kwanza kabisa napenda kuwa wazi na mkweli katika mawasiliano yangu hii na maanisha kwamba ninazama kile ninachofikiria kwa wazi nikieleza mauni yangu kwa heshima na kuuliza maswali pale ninapoitajufa fanuzi. Njia hii usaidia kuhakikisha kwamba hakuna kutuelewana na kila mtu anajua nini kinachotarajiwa. Hii pia inafanya wenzangu eajisikie huru kushurikiana bila hofu ya makosa. Pili, napenda kusikiliza kwa makini, kila mfanyakazi, ana mtazamo wake, uzoifu wake, na njia ya kia kufanya mambo. Kwa hivyo, napenda kumsikiliza kila moja, kwelewa hisia, hoja, au mapendekezo yao. Kusikiliza, kunanifundisha uvumilivu na kunasaidia kufanya mambozi bora zaidi kwa sababu nimekusanya tarifa zote muhimu. Zaidi ya hapo, napenda kutumia masiliano ya eshima na mshikamano. Wakati tunashirikiana kwenye kazi au tunakabiliana na changamoto, uwa na uwakika kwamba maneno yangu haya taumiza hisia za mtu mwingine. Badala yake, najaribu kuhamasisha ushirikiana na kusaidiana, pale ninapoitajika. Hii husaidia kuunda mazingira ya kazi inye mshikamano ya urafiki kate wafanyi kazi.